So ninaweza kushikiri ni nini hufanya wakati wamvua kuwa nikipeke kwangu kwa sababu hunipa nafasi ya kutulia na kutafakari kuwa kina. Wakati mvua inanyesha maramingi na jihisi nikia wamtulivu zaidi na mawazo yangu kuwa wazi. Labda naeza kueleza kama kama napenda mvua kwa sababu inanilete hisia ya amani, baridi yake inifanya nijisikie huru na salama. Na sauti yake kuu hunisadia kupunguza msongo wa mawazo, ninapo kumbuka siku ya ambayo inayofraisha zaidi huwa ni ile inavyo kuwa nyumbani nikiwa peke yangu husikiliza mvua inavyogonga, paa huku nikifurahia chai moto na muziki wa polepole Ninapenda kueleza jinsi mvua inavyo badilisha mpango wangu wa siku Kwa kunifanya nipunguze harakati za nje na badala njitie kwenye mambo ya ndani kama kusoma kuandika na kupunguza kwa ujumla Nahisi nini wakati nasikia sauti ya mvua ni furaha tulivu faraja moyoni nahisia ya kuwa karibu zaidi ya mazingira ya asili.

Mchezo ninayopenda zaidi wa mpira wa kikapu ni ule unaochezwa kwa ushindani kubwa kwa sababu hunifanya nijisikie nikiwa makini na mwenye hamasa. Ninaupenda mchezo huu kwa sababu unani unahitaji umakini kasi ushirikiano kwa timu na pia hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na kumbuka mchezo wa ajabu niliowahi kutazama ambapo timu ilishinda kwa alama ya mwisho kabisa sekunde chache kabla ya mchezo kuisha jambo ili nivutia sana Ninapo angalia mpira wa kikapu hujiona kama niko uwanjani niki wachezea mashabiki na kushangilia pamoja nao Kile ninapoona mpira wa kikapo huhisi huhisi furaha nisisimuko na motisha wakwendelea ku kupenda na kufuatilia zaidi.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuwa na mtazamo cha ulio wazi Nikitambua kuwa mabadiliko ni sehemu ya ukuwaji na maendeleo huanzia kwa kuelekea sababu za mabadiliko Kusiliza maelekezo na maoni ya wengine Kisha kujifunza ujuzi mpya unachojitakia iliku kuendelea na hali mpya Pia kushirikiana na wenzangu ili kubadilisha mawazo na kusaidiana Jambo linaro rahisisha mabadiliko na kuongeze ufanisi kazini Kwa kufanya hivo inaweza kuzoea kuwa haraka na kuchangia mafanikio la ya shirika.